Ninapokuwa na kazi nyingi kwa wakati mmoja huwa sijaribu kuanza zote kwa pamoja kwa sababu najua kufanya hivyo kunaweza kunichanganya na kunifanya nisimalize hata moja vizuri kwanza nitatazama kazi zote nilizo nazo na kujaribu kuelewa ni ipi inayohitaji umakini na haraka zaidi kwa kawaida huwa naanza na kazi ambayo ni rahisi.

Unaweza kuonyesha hasira kwa kiswahili bila kutumia matusi kwa kusema kwa msisitizo lakini kwa heshima kwa mfano nimekasirika sana na jambo hili Hii imenikwaza sana sikubaliani kabisa na unachokifanya umenivunja moyo kwa kufanya hivyo na hitaji mud nitulie kwanza kabla sijiandelea kuzungumza.

Mimi huangalia kwanza mtu anae ninae mnunulia na sababu ya kumpa zawadi kisha nachagua kitu kilicho lingana na mahitaji au mapendeleo yake badala ya kuangalia bei pekee kwa mfano kwa rafiki naweza kuchagua kitabu au nguo au kitu anachopenda muhimu zaidi ni zawadi iwe na maana.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia inaweza kufanya kazi iwe rahisi kusaidia kujifunza mambo mapya na kufungua njia mpya za kuwasiliana. Hata hivyo, sipendi kutumia teknolojia mpya kwa sababu tu ni mpya. Napendelea kuangalia kama kweli ina manufaa, ni salama na ni rahisi.

Mwani ambao matumizi yake yamepungua lakini bado yana thamani na yanafaa kuhifadhiwa kwa mfano shime neno la kuhimiza na kutia moyo kama endelea au jitahidi kenda neno la zamani linalomaanisha kuenda nadra kitu kisichopatikana kwa mara kwa mara mara kadhaa jambo la.

Ndiyo napenda chakula kitamu, napenda hasa chakula chenye ladha nzuri. Na kilichoandaliwa kwa viungo vya kawaida. Kama pilau, nyama choma, wali na maharage au ugali na sukuma. Kwangu chakula kitamu si lazima kiwe cha gharama kubwa. Jinsi kilivyo pikwa na ladha yake, ndiyo muhimu zaidi.

Mambo yanayonifanya nicheke ni vichekesho vizuri hadithi za kuchekesha na utani wa kirafiki pia napenda hali ya kawaida ambazo zinge zinageuka kuwa za kuchekesha bila mtu kumuumiza au kumdhalilisha mwingine wakati mwingine hata kosa dogo la matamshi au tafsiri linaweza kuwa za kuchekesha.

Maneno haya huiywa tanakali za sauti ni maneno yanayoiga na kuwakilisha sauti fulani kwa mfano pa kishindo cha kitu kuanguka au kugonga bam mulio wa kugonga kwa nguvu koroko mulio wa jogoo ma iu mulio wa paka hoho mulio wa mbwa.

Nyumbani au uwanjani kuna mimea mbali mbali kama maua, nyasi, miti, matunda na mimea ya mboga Mimea hiyo hupendeza mazingira huwa kivuli na husaidia kuweka hewa safi baadhi ya watu hupanda pia mimea kama nyanya mchicha pilipili vitunguu vitunguu saumu

Kati ya bahari na milima napendelea milima kwa sababu napenda manthari yake ya wasafi na utulivu pia milima na kuna nafasi ya kutembea kupanda milima na kufurahiya mazingira ya asili Bahari ni nzuri pia lakini milima hunipa hisia zaidi.

Hadithi huanza kwa kutambulisha wahusika, mahali na wakati ambapo matukio yanatokea. Kisha tatizo au tukio kuu hujitokeza na wahusika huanza kulikubali. Kadri hadithi inavyoendelea, matukio hujenga msisimko hadi, hadi kufika kilele. Mwisho wa hadithi, tatizo hutatuliwa na matokeo yake huonyeshwa. Wakati mwingine hadithi huishia kwa furaha.

Unapenda kufuatilia vipindi vya habari na mchezo hasa mpira wa mguu, habari hunisaidia kujua kinacho endelea na mchezo huniburudisha wakati wa mapumziko, pia mara kwa mara hutazama vipindi vya burudani na vichekesho, pia hivyo hunitia amani na kunifanya niwe na furaha kila wakati.

Nakumbuka msimu wa mavuno ukiwa kipindi cha furaha na shuguli nyingi watu walikusanyika mashambani kuvuna mahindi maharage na mazao mengine familia na majirani walisaidiana na baada ya kazi kulikuwa na chakula na mazungumzo ya pamoja msimu huo ulinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii.

Mazoezi yangu ya kila siku yanaeza kuwa kutembea kwa dakika thelathini kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili na wakati mwingine kukimbia ninapenda kufanya mazoezi kwa sababu hunisaidia kuwa na nguvu hupunguza msongo wa mawazo na kuweka mwili katika hali nzuri pia pia ninajaribu kutoa sehemu moja kwa moja.

Kutembea kwa miguu ni mazoezi rahisi na yenye manufaa kusaidia kuimarisha mwili kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo pia na njia nzuri ya kusafiri kwa mbali mfupi bila kutumia mafuta au nauli ninapenda kutembea hasaa asubuhi au jioni wakati hewa ni nzuri na mazingir yametuli kwa hivyo.

Maneno kaka, dada na ndugu hutumika kueleza uhusiano wa kifamilia. Kaka ni mwanaume aliye mkubwa kuliko mimi katika familia wakati dada ni mwana mke aliye mkubwa kuliko mimi. Neno ndugu linaweza kutumika kwa upana zaidi kumaanisha kaka au ndugu na wakati mwingine jamaa wa karibu kwa mfano.

Kama ningekuwa na mnyama nyumbani, ningemjali kwa kumpa chakula na maji kwa wakati, kumuweka sehemu safi na kuhakikisha anausalama, pia ninge mpeleka kwa daktari na wanyama inapohitajika na kumpa muda wa kucheza, kutembea, ninge mchukulia kuwa sehemu ya familia kwa sababu, mnyama anayeelewana vizuri huwa na afya na huwa karibu sana na mwenyewe.

Kurudi nyumbani baada ya muda mrefu huwa na hisia tofauti mara nyingi huwa na furaha kwa sababu unapata nafasi ya kuwaona watu wa familia na marafiki ambao umekua ukiwa kumbuka pia huwa inafuraisha kuona kama mazingira yamebadilika kama mambo bado yako vile ulivyoyaacha Mimi nikirudi nyumbani baada ya muda mrefu.

Huwa ninafuatilia matukio ya kima taifa hasa yale yanayoweza kuathiri maisha ya watu wa nchi mbalimbali mara nyingi hupata habari kupitia simu mitandao ya kijamii televisheni au vipindi vya habari ninapenda kujua kinachoendelea kuhusu uchumi teknolojia mchezo na matukio makubwa duniani hata hivyo huwa sijiamini kila.

Asubuhi yangu huwa inaanza kwa kuamka mapema kujipanga na kusafisha usafi kidogo baada ya hapo hunywa chai na kahawa na kula kifungua kinywa, kisha huangalia mambo muhimu ninayopaswa kufanya siku hiyo, na kuanza kuyatekeleza kama ina kazi au masomo, huwa najiandaa mapema ili nisichelewe, napenda kuanza siku kwa utulivu.

Kwa miaka, urafiki umebadilika sana kutokana na jinsi maisha ya teknolojia inavyobadilika. Zamani watu walitegemea kukutana kwa ana kwa ana na kutembeleana ili kuwasiliana. Lakini siku hizi, simu na mitandao ya kijamii imefanya iwe rahisi kuwasiliana hata ukiwa mbali. Pia, nilipokuwa mdogo urafiki ulikuwa rahisi zaidi.

Sanaa ya mikono ninayoiheshimu sana ni uchoraji kwa sababu inahitaji ubunifu uvumilifu na umakini msanii anaweza kuchukua wazi ni lero kichwani na kuligeuza kuwa picha ambayo watu wengine wanaweza kuiona na kuielewa pia napenda jinsi mtu anavyoweza kutumia mistari.

Mwandishi wa kitabu ninayempenda ni chinua achebe kwa sababu maandishi yake yanaeleza maisha utamaduni na changamoto za jamii kwa njia inayovutia Ninapenda jinsi anavyotumia hadithi kuonyesha mambo ambayo mtu anaweza kuyahusisha na maisha halisi Kitabu chake Things Fall Apart ni miongoni mwa vitabu inavyonivutia kwa sababu kinaonyesha jinsi mabadiliko katika jamii.

Huwa ninatunza nguo zangu kwa kuzifua mara kwa mara na kuzikausha vizuri nguo zinazoitaji uangalifu zaidi huzifuwa kwa mikono au kwa kutumia sabuni isiyo ziharibu baada ya kufua nazikausha sehrmu yenye hewa na mwanga wa kutosha kisha nazikunja au kuzipanga vizuri kwenye kabati.

Kuna ishara nyingi za mwili zinazoweza kuambatana na mazungumzo ya Kiswahili na maana yake inaeza kutegemea mazingira kwa mfano kuinua mkono kunaweza kumaanisha kusalimia kuomba nafasi ya kuzungumza au kumuita mtu kuitisha kinwa mara nyingi huonyesha kukubali kuitikisha kichwa upande kunaweza kumaanisha kukataa.

Eneo kavu ni lilowahi kupitia lilikuwa na joto na ardhi iliyo kuwa kavu sana huko mimea ikiwa michache kutokana na ukosefu wa mvua niliona vumbi likipita wakati magari ya lipopita na watu walikuwa kitafta maji kwa matumizi ya kila siku mazingira kama hayo hunifanya nitambue umuhimu wa mvua na uifadhi wa maji kwa hivyo.

Siku ya kawaida huwanapenda kifungua kinywa ambacho si kigumu kuandaa. Kwanza huandaa chai au kahawa, kisha naweza kula mkate, mayai au maandazi kulingana na kile kilichopo. Wakati mwingine nikitaka kitu chepesi, hula tunda kama ndizi. Sipendi kutumia muda mwingi sana jikoni asubuhi kwa sababu huwa nataka kuanza shughuli za siku.

Nafikiri kinachounganisha kijiji na mji ni biashara, usafiri, familia na huduma, watu wa vijijini hupeleka bidhaa kama mazao na mifugo mjini, huku watu wa mjini wakipeleka bidhaa ya huduma mbali mbali vijijini, pia kuna watu wanaoishi mjini lakini wanafamilia au mashamba yao kijijini, hivyo husafiri mara kwa mara.